Nini kinachokupa motisha kazini? Motisha ni kitu kinachomfanya mtu aweze kuamka kila siku akiwa na hamasa ya kufanya kazi kwa bidii. Bila motisha, kazi inakuwa nzito na ya kuchosha sana. Kwa upande wangu kuna mambo kadha yanayonipa motisha kazini. Kwanza kabisa malengo yangu binafsi hunipa motisha kubwa. Ninapofanya kazi nafikiria ndoto zangu za maisha bora. Kujitegemea na kusaidia familia yangu mawazo haya hunifanya nijitume hata pale kazi inapokuwa ngumu Pili, matokeo ya kazi yangu hunipa hamasa au motisha kuendelea kufanya kazi. Ninapoona kazi niliyofanya inaleta mafanikio na inasaidia watu wengine najisikia fahari. Hiyo hunipa motisha nipende kazi yangu zaidi na nijitahidi kufanya vizuri kiasi. Pia mazingira mazuri ya kazi hunipa motisha ya kufanya kazi.

Kwa upande wangu ndiyo napenda hesabu Ingawa kwa watu wengine hesabu huonekana ngumu Mimi naona ni somo lenye manufaa makubwa sana katika maisha ya kila siku hesabu hunisaidia kufikiri kwa makini na kupanga mambo yangu vizuri ninapo jifunza hesabu na jifunza jinsi ya kutatua matatizo hatua kwa hatua na hii hunisaidia ata inje ya darasa kama kwenye kupanga matumizi ya pesa au kupanga muda wangu hesabu hunifundisha uvumilivu Sio kila swali la hesabu ni rahisi wakati mwingine najaribu mara nyingi mpaka niweze kupata jibu sai na hii hunifundisha kutokata tamaa na kuendelea kujaribu mpaka nifanikiwe na zaidi ya hayo hesabu ni muhimu katika kazi nyingi watu wanaofanya biashara uandisi au wanaofanya kazi benki au ata kazi za mtandaoni wanahitaji hesabu ndio maana napenda kujifunza hesabu Kwa sababu najua itanisaidia siku za badae Ata kama kuna wakati mwingine hesabu huwa ningumu ila napenda changamoto zake ninapopata jibu sahihi nahisi furaha na kujivunia juhudi zangu kwa kumalizia napenda hesabu kwa sababu hunijenga kiakili, hunisaidia katika maisha yangu ya kila siku na hunifungua hunifungulia fursa nyingi za badae.

Je umewahi kushiriki mashindano? Kwa upande wangu, jibu ni ndiyo. Nimeshawai kushiriki mashindano ya mpira wa kikapu. Kushiriki mashindano ya mpira wa kikapu ilikuwa tukio la kukumbukwa sana kwangu. Kabla mashindano tulifanya mazoezi kwa bidii, mazoezi hayo yalinifundisha nidhamu kujituma na kutokata tamaa hata wakati wa mambo yalipokuwa magumu Wakati wa mashindano nilijifunza pia umuhimu ushirikiano mpira wa kikapu si mchezo wa mtu mmoja, bali ni mchezo wa timu Kila mchezaji ananafasi yake na tukishirikiana vizuri na timu nzima tutafaulu hili lilinifundisha kufanya kazi na watu wengine kwa heshima na kuelewana, pili mashindano yalinipa ujasiri. Kucheza mbele ya watu wengine kulinifanya nijiamini zaidi Hata tulipopoteza baadhi ya mchezo nilijifunza kukubali matokeo na kujifunza kutokana na makosa yangu na zaidi ya hayo kushiriki mashindano ya mpira wa kikapu kulinisaidia kiafya Nilifanya mazoezi ya mwili nikawa na afya njema na nguvu zaidi Pia nilipata marafiki wapya na kumbukumbu nzuri ambazo sitazisahau kiurahisi Kwa kumalizia kushiriki mashindano ya mpira wa kikapu kulinifundisha nidhamu, ushirikiano, ujasiri na uvumilivu ni uzoefu mzuri ambao ningependa kuupata mbele.

Unapenda wanyama wa aina gani. Kwa upande wangu, napenda wanyama kama mmbwa na paka. Wanyama hawa hunivutia zaidi kwa sababu ni waaminifu, wenye upendo na mara nyingi wanaishi, tunaishi nao karibu. Mmbwa ni miongoni mwa wanyama ninawapenda sana Mbwa ni walinzi, wazuri na pia ni marafiki setu wa karibu wanapenda kucheza, wanajua kulinda amali na wakati mwingine wanaweza kutufariji tunapokuwa na uzuni pili Napenda paka paka ni wanyama watulivu na safi wanapenda kupumzika na kuishi kwa amani majumbani kwetu uwepo wao hunifanya nijisikie huru na mwenye furaha mbali na wanyama hao wa kufugwa nyumbani Napenda pia wanyama wa porini kama tembo na simba wanyama wa hunikumbusha uzuri wa asili na umuhimu wa kuhifazi mazingira na wanyama poli Kwa ujumla napenda wanyama kwa sababu Wanatufundisha upendo uvumilivu na kujali viumbe wengine Kuwapenda na kuwatunza wanyama ni sehemu ya kuifanya dunia iwe mahali pazuri.

Unapendelea kusoma gazeti au habari mtandaoni. Kwa upande wangu napendelea kusoma habari mtandaoni mara nyingi. Sababu kubwa inayo nifanya nipende kusoma habari mtandaoni ni urahisi wake kupitia simu au kompyuta naweza kupata habari muda wowote na mahali popote Si lazima ni subiri gazeti la asubuhi au kuenda kununua gazeti habari mtandaoni unapatikana kwa haraka Tukio inapotokea habari yake maranyingi uwekwa maramoja mtandaoni na hii hunisaidia kujua kinachoendelea duniani Kwa wakati tofauti gazeti nalo huja maramoja kwa siku, habari mtandaoni hunipa uhuru wa kuchagua kile ninachotaka kusoma naweza kuchagua habari za michezo, uchumi, elimu au burudani kulingana na ninachopenda. Pia kuna picha na video ninazoweza kutazama ili kuangalia habari hiyo kwa urahisi zaidi. Hata hivyo bado ninaheshimu magazeti ya kawaida Kwa sababu ni chanzo, kizuri, cha habari, rasmi na habari kwa kina Lakini kutokana na kasi ya maisha sasa habari za mtandaoni zimekua chaguo langu kwa kumalizia Napendelea kusoma habari mtandaoni mara nyingi Kwa sababu ni rahisi na zinapatikana kwa haraka na zinaendana na teknolojia ya sasa.

Naenda hospitali pale ninapoumwa au ninapojisikia kuumwa Sipendi kuenda hospitali bila sababu Naamini hospitali ni mahali muhimu sana kwa matibabu na msaada waki afya Lakini pia naamini ni vizuri kujitunza ili kupunguza safari za mara kwa mara za kwenda hospitalini Ninapougua huwa nachukua hatua mapema ya kwenda hospitalini na hii hunisaidia kupata matibabu sahihi kabla ya ugonjwa haujazidi Kwangu mimi kuenda hospitalini si dalili ya udhaifu bali ni dalili ya kujali afya yangu. Pia ninajitaidi kuzingatia ushauri wa madaktari ninapopewa dawa au maelekezo nahakikisha nayafuata ipasavyo. Na kuzingatia ushauri, niliopewa na daktari Nahakikisha nafuata yote kwa usahihi na hii inanisaidia kupona kwa haraka na kuepuka, kurudia au kupata ugonjwa ule ule mara kwa mata ninazingatia kinga ya magonjwa kwa kula vizuri, kufanya mazoezi na kupumzika vya kutosha njia hizi hunisaidia kupunguza kuumwa au kuugua mara kwa mara Hivyo hupunguza safari za kwenda hospitali mara kwa mara Kwa kumalizia napenda kwenda hospitali pale ninapoumwa na ninaamini kuwa kujali afya ni jambo la msingi sana. Afya njema huleta furaha na uwezo wakufanya shughuli zetu za kila siku.

Michezo ya ubao ni burudani nzuri kwa sababu inanifundisha akili kufanya maamuzi haraka na kwa usahihi wakati nacheza najifunza kupanga mikakati kutabiri hatua na kutumia akili yangu kwa haraka. Hii ni tofauti na michezo mengine ya mwili peke kwa sababu michezo ya ubao inakuza akili kwa haraka Je unapenda kucheza michezo ya ubao? Kwa upande wangu ndiyo napenda sana kucheza michezo ya ubao michezo ya ubao ni njia nzuri ya kujenga urafiki, unanaweza kucheza michezo ya ubao na marafiki na familia. Na wakati wa kucheza, kuna kucheka, kujadiliana na kushirikiano. Ili hufanya mahusiano kuwa bora zaidi na huondoa msongo wa mawazo. Zaidi ya hayo michezo ya ubao pia ni changamoto na burudani kwa wakati moja Napopata suluhisho la tatizo au kushinda mchezo najisikia fahari najisikia furaha kubwa na hii hunifanya niendelee kucheza na kujifunza mbinu mpya kila siku Napenda michezo ya ubao kwa sababu hunifundisha mipangilio ya akili, hunifundisha kushirikiana na wengine na hunipa furaha. Ni burudani yenye faida nyingi na kila mtu anapaswa kujiaribu kucheza michezo ya ubao angalau maramoja.

Kwa upande wangu, napenda kusoma vitabu vya adisi na elimu. Vitabu vya adisi hunifundisha mambo mapya kupitia simulizi. Wakati nasoma adisi, najifunza jinsi wahusika wanavyoshughulikia changamoto na jinsi wanavyotatua matatizo. So hii hunifundisha jinsi ya kushirikiana na wengine na kufikili kwa wangalifu.Napenda vitabu vya elimu hivi vinanisaidia kuongeza maarifa yangu kuhusu sayansi, historia, teknolojia na maisha yetu ya kila siku Kila kitabu cha elimu kinanifundisha jambo jipya na kunisaidia kuwa mtu makini zaidi na mwenye ufahamu wa mambo mbalimbali. Na zaidi ya hayo kusoma vitabu kunanifanya nipumzike na pia kunipanua kiakili ni burudani ambayo haimaanishi tu kujifunza bali pia hufanya akili yangu kuwa yenye nguvu na kuwa mbunifu Napenda kujaribu aina mbali mbali za vitabu kwa sababu kila kitabu kina adisi na elimu yake ya kipekee. Napenda kusoma vitabu vya adisi na elimu kwa sababu hunifundisha, hunipanua, kifikra na hunifanya nijiskie kuwa mwenyefula. Kusoma ni njia bora ya kujifunza, kufurahia na kuwa mtu bora zaidi kila siku.

Mimi binafsi nimejifunza kuwa kufanya kazi na timu ya mbali kunahitaji mpangilio mzuri, mawasiliano bora na uvumilivu mkubwa mawasiliano ni muhimu sana. Tunapofanya kazi na timu ya mbali tunategemea simu barua pepe au programu za mtandaoni kama vile zoom. Kila mtu anatakiwa kuelewa majukumu yake na kutoa taarifa kwa wakati. Hii husaidia timu yote kufanikisha kazi kwa wakati. Mpangilio mzuri pia ni muhimu. Tunapanga ratiba ya kazi na muda wa kukutana mtandaoni. Ila kila mmoja ili kila mmoja afanye sehemu yake na hii inasaidia kuepuka usumbufu na kuchanganya kazi. Pia kila mmoja anajua ni kazi gani anatakiwa aifanye na ni lini kazi hiyo inatakiwa iwe imekamilishwa. Kuaminiana pia ni jambo la msingi Kila mshiriki wa timu anapaswa kutimiza majukumu yake kwa uaminifu Hii huongeza ufanisi na kuepuka migogoro isiyo ya lazima hata pale changamoto zinapotokea timu inayofanya kazi kwa heshima na uvumilivu hupata suluisho la haraka kufanya kazi na timu ya mbali ni changamoto na ni fursa kwa wakati mmoja. Kinachohitajika ni mawasiliano ya wazi, mpangilio, mzuri na kuaminiana. Tukiweka haya pamoja kazi inakuwa rahisi, yenye furaha na timu inaweza kufanikisha malengo yetu bila kuwa na shida.

Unapendelea mahali pa kimya au pa kelele? Kwa upande wangu napendelea mahali pakimya. Mahali pakimya hunitia amani na utulivu. Baada ya siku yenye shuguli nyingi, kimya kinanisaidia kupumzika, kuondoa mawazo mengi na kuifanya akili yangu iwe safi ili inasaidia ata kufanya maamuzi bora na kuwa na mtazamo mzuri wa maisha Pia mahali pa kimya ni muhimu kwa kujifunza au kufanya kazi Wakati ya hakuna kelele mtu anaweza kuzingatia vizuri na kumaliza kazi zake kwa fanisi Hii ni muhimu hasa kwa sehemu kama shuleni, ofisini au ata nyumbani pale mtu anapojitahidi kujifunza kitu kipya anahitaji kukukaa mahali pa kimya mahali pa kimya husaidia pia kujifunza na kutafakari maisha ni wakati mzuri wa kufikiria ndoto, malengo na jinsi ya kuyafanikisha kimya kinatufundisha kuwa na uvumilivu na kuzingatia kila jambo kwa umakini Napendelea kukaa mahali kwa kimya kwa sababu hunipa amani, hunifanya nijiskie sawa kiakili na hunisaidia kufanya mambo yangu vizuri. Kimya si tu wali ya kukaa bila kelele bali ni njia ya kujipatia furaha na utulivu wa moyo. Hivyo napendelea kukaa maali pa kimya, pasipo na kelele.

Kwa upande wangu ningependa kujifunza mambo mapya yanayo uhusiana na teknolojia na ujuzi wa mtandaoni dunia inabadilika kila siku na teknolojia inakuwa ni sehemu muhimu sana ya maisha yetu ya kila siku kujua jinsi ya kutumia kompyuta au kutumia programu mpya au kutumia mitandao ya kijamii kunasaidia kuwa na ujuzi wa kisasa na kupata fursa nyingi za kujitegemea Pili ningependa kujifunza lugha mbalimbali kujua lugha mbalimbali za kigeni, kunanipa fusra ya kuwasiliana na watu mbalimbali kutoka sehemu mbalimbali duniani kuelewa tamaduni tofauti na hata kupata kazi nzuri au marafiki wapya Hii ni njia nzuri ya kupanua mtazamo wangu na ku.

Programu ya simu ninayoitumia kila siku ni watsapp na sababu kubwa ni kwamba watsapp inafanya mawasiliano kuwa laisi na ya haraka Ninaweza kuwasiliana na ndugu jamaa na marafiki na ata wenzangu kazini kwa kuwatumia ujumbe wa maandishi, ujumbe wa sauti au kuwapigia video call Pia WhatsApp hunisaidia kuendelea kuwa karibu na watu ata kama wako mbali Ninaweza kushiriki taarifa mbalimbali, ziwe taarifa kwa njia ya video au kwa njia ya picha na kwa haraka sana. Hii ni muhimu sana katika maisha haya ya sasa. Ambapo, kila mtu anakuwa na shughuli nyingi na mara nyingi hatuwezi kukutana uso kwa uso. Programu hii hufanya kazi zangu kuwa rahisi Ninapopokea taarifa muhimu ujumbe wa kazi au maelekezo kutoka kwa kiongozi wa kazi na wenzangu wa kazi kwa njia hii kila kitu kinakuwa kwenye.

Mawasiliano kwa njia ya video ni njia nzuri ya kuelezea mambo kwa haraka na kwa ufasaha na pia ni njia nzuri ya kujifunza kwa upande wangu napenda kutumia mawasiliano kwa njia ya video video ni njia nzuri ya kuelezea mambo kwa haraka na kwa ufasaha Wakati mwngine maneno pekee huwa hayatoshi kuelezea hisia zetu au habari Lakini kwa njia ya mawasiliano ya video inaweza kufanya kila kitu kiwe wazi na kieleweke kwa urahisi. Kutumia mawasiliano ya video kunafanya mawasiliano kuwa ya kweli zaidi unaweza kuona uso wa mtu hisia zake na jinsi anavyosema jambo na hii husaidia kuepuka mchanganyiko na kufanya mawasiliano kuwa rahisi na enye furaha. Zaidi ya hayo video sana katika kazi na katika maisha yetu ya kila siku. Kutumia video kujifunza au kutoa maelekezo ni muhimu kwa kila mmoja wetu.

Napenda kufanya mazoezi asubuhi na jioni Kila wakati mwili wangu unahitaji nguvu na kufanya mazoezi kunasaidia sana kufanya mazoezi asubuhi na jioni kunanisaidia kudumisha nizambi nafsi Napanga muda wangu vizuri na kuhakikisha kwamba afya yangu inakuwa kipaumbele Hii ni muhimu kwa sababu afya njema ndiyo msingi wa maisha bora Kwa kumalizia kufanya mazoezi asubuhi na jioni ni sehemu ya maisha yangu hunifanya nijisikie mwenye nguvu, mwenye furaha na mwenye akili safi ni tabia nzuri ambayo napenda kuiendeleza kila siku mazoezi ya asubuhi hunisaidia kuamsha mwili wangu finzuli, kufanya mwili wangu kuwa hai na akili yangu kuwa makini na penda kuwanza siku yangu kwa mazoezi madogo kama kufanya pushup. Hii hunifanya siku yangu ianze kwangu.